Ndio, natumia mfumo wa usalama wa vidole, nimegundua kuwa ni rahisi na wakuaminika. Mara ya kwanza nilipoanza kutumia, nilijiuliza, jee kweli alama ya vidole inaeza kuwa salama kuliko neno siri Itakuaje kama mfumo ushindwe kufanya kazi Lakini kadri nilivyo zoea, hofu ilipungua na imani ikaongezeka Kinachonivutia zaidi ni uraisi wake, ujiuliza kwanini ni kumbuke maneno siri mengi ilhali kidule changu kipo kila wakati Jee, hii haini hifadhi muda na kunipunguzia usumbufu Kwa kugusa tu kifa, naeza kufungua simu na mfumo bila kuchelewa Pia hunipa hisia ya usalamu, kujiuliza, ni nani mwengine anaeza kutumia alama ya kidole changu Jee, si salama zaidi kuliko mtu kujua siri yangu kwa baati mbaya mfumo huu hunifanya nijisikie nimelindwa zaidi hasa katika ulimwengu wa teknolojia, unaobadilika haraka kijumla kutumia mfumo wa usalama wa vidole mchanganyiko rahisi wa usalama Yes si vizuri kutumia teknolojia inayo raisisha maisha wakati huo huo kulinda tarifa zako.

Swali la kama napenda kuzungumza kuhusu siasa limekuwa likiulizwa mara mingi. Jibu langu ni kwamba napenda kuzungumza kuhusu siasa lakini kwa busara na heshima. Kwangu siasa siugomvi wala matusi. Bali ninjia kujadili mendeleo ya jamii na mstakabali wa inchi. Nilianza kuvutiwa na mazungumza ya siasa nikiwa kijana. Hasa nilipo waona wazazi na watu wazima wakijadili maswala ya nchi kwa utulivu. Nilizungumza kuhusu elimu, afya, miundo mbinu na namna viongozi wanavyo weza kuboresha maisha ya wananchi. Hapo nilitambua kuwa siasa zina husu watu wote si viongozi pekee Kadiri ninaavyokuwa, niligunduwa kuwa mazungumza ya siasa yanaweza kuwa chanzo cha migogoro iwapo hayatafanywa kwa hekima Nimewahi kushuhudia marafiki wa kigombana kwa sababu ya mitazamo tofauti ya kisiasa Tukio hilo lilinufundisha kuwa silazima kila mtu ya akubaliane mbali ni muhimu kuheshimu maoni ya wengine na kuzungumza kuhusu siasa na pendelea kuzingatia hoja si watu huuliza maswali, husikiliza kwa makini na pia hujaribu kuelewa mtazamo wa mwezangu Pia huepuka lugha kali na maneno ya kuchochea Kwangu mazungumzo mazuri ya siasa yanapaswa kuleta uwelewa, si chuki zaidi ya yote na amini kuwa kuzungumza kuhusu siasa kuna saidia kukuza uwelewa wa haki na wajibu wa raiya Kuna tukumbusha umuhimu wa amani, mshikamano na kushiriki katika mendeleo ya taifa Hata kama hatu kubaliani, badu tunaeza kuishi pamoja kwa amani Kwa hiyo, kijibu swali, je, unapenda kuzungumza kuhusu siasa nina sema, ndiyo napenda laKini napenda zaidi kuzungunga kuhusu siasa kwa njia yakujenga kwa heshima na kwa lengo na kuleta maendeleo kwa wote.

Kunywa maji ni jambo muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Kwa kawaida, ni najitahidi kunywa angalahu glasi sita hadinane za maji kwa siku. Nilinjifunza muhimu wa maji mapema nilipo wanza kuilewa jinsi mwili wa binadamu na vio fanya kazi. Maji si kiu tu, bali ni chanzo cha hai na afya bora. Kila asubui ninaamka unywa glasi moja, au mbili za maji kabla hata kukula chochote. Hii unizaidia kuamsha mwili na kwanza siku nikiwa na nguvu. Wakati wa mchana hasa ninapokuwa kazini na nikifanya shughuli nzito uhakikisha ni naendelea kunyo maji mara kwa mara. Takama sikisiki ya kiu, ujikumbusha kuwa mwili unaitaji maji ili ufanye kazi vizuri. Niligundua kuwa siku ambazo siku ya maji ya kutosha, ilihisi uchovu haraka, umivu ya kichwa, au kukosa umakini. Hilo lilinifanya nitambue kuwa maji yana mchango mkubwa katika afya na akili ya mwili. Na tangu hapo, nimekuwa ni kibeba chupa ya maji karibu nami ili nisihisahau. Wakati wajioni na usiku, unywa maji kwa kiasi, kisha mwili wangu wa haukosi unyevu Lakini pia, siku unyo kupita kiasi kabla ya kulala Pia, ujitahidi kuchagua majisafi na salama epuka vinywaji venye sukari nyingi vinaeweza kudhoofishwa afya Kwa hiyo, kijibu swali, unakunyamaji marangapi kwa siku sema kuwa, unakunyamaji ya kutosha kadiri mwili wangu na viwitaji Kwa astani wa glasi sita hadi nane kwa siku kunywa maji kumeguka kuwa utaratibu muhimu kwangu Kwa ninajua afya jema huwanza na mambo madogo tunayafanya kila siku.

Rafiki wangu wa karibu zaidi anaitwa juma, tulikutana miaka mingi iliopita tulipokua bado wanafunzi wa shule ya msingi. Tangu siku ile, urafiki wetu umekua, na kua imara kwa sababu ya uaminifu, heshima na kuelewana. Juma ni mtu mwenye tabia za kusikiliza, wakati nina furaha, yupo kunichekesha na wakati pia nina huzuni, yupo kunifariji bila kuni hukumu. Kila ninapokua na changamoto, yeye ndie mtu wakwanza kumwendea hunipa ushauri wa kweli hata kama wakati mwingine ni mgumu kuuusikia Hilo ndilo linalo mfanya awe rafiki wa karibu Tulipitia mambo mengi pamoja, tulisoma kabidii kwa ajili ya mtihani Tulicheza michezo ya utotoni na tulisaidiana wakati wa shida nakumbuka wakati mmoja nilipopata matatizo shuleni, juma alinisimamia kuniita moyo nisiwe na hofu Tukio hilo linionyesha kuwa urafiki. Sio maneno tu kweli ni vitendo. Diri tulivyo kuwa. Maisha yalitubadilisha kidogo lakini urafiki wetu uliendelea. Hatakama hatuongei kwa kila siku. Kila tunapokutana naye ni kama hatujawahi kutengana. Tunaelewana kwa macho na kutabasamu. Juma amenifundisha kuwa urafiki wakaribu. Si yule anayekuwepo wakati wa raha bali ni anayesimama nawe wakati wa majaribu. Kwa kifupi, rafiki yangu wa karibu zaidi. Zawadi kubwa maishani mwangu.kupitia yeye nimejifunza maana wa uaminifu, subira na mshikamano ndio maana na dhamini sana urafiki wetu na naamini kuwa urafiki wa kweli ni hazina isio pimika.

Napenda sana kujifunza mambo mapya kwa sababu naamini kujifunza ni safari isioisha. Kila siku huleta fursa mpya ya kupata maarifa na kuboresha maisha yangu. Kujifunza hunisaidia kukua kiakili, kuongeza ujuzi, kuelewa dunia inayobadilika. Njia moja nayopenda kujifunza ni kwa kusikiliza na kuuliza maswali. ninApo kutana na mtu mwenye uzoefu wa umaarifa fulani, humsikiliza kwa umakini na kuuliza pale nisipo elewa. Hii hunisaidia kupata maarifa ya vitendo ambayo hayawezi kupatikana kwenye vitabu pekee Pia napenda kujifunza kwa kusoma vitabu makala na vianzo mbali mbali vya taarifa hunipa maarifa mapya na hunipa fikra na kupata muda kusoma kuhusu mada tofauti ili kuongeza uwelewa wangu kUsoma hunifundisha nidhamu na hunipa uwezo wa kujifunza kwa kujitegemea zaidi ya hapo najifunza kwa kufanya vitendo niNapojaribu jambo jipya kwa mkono yangu mwenye kujifunza haraka zaidi Hata kama nafanya makosa, huchukulia kama sehemu ya mchakato wa kujifunza makosa hunipa uzoefu na hunifundisha jinsi ya kufanya vizuri zaidi wakati ujao Ninapenda pia kujifunza kwa kushirikiana na wengine majadiliano ya kikundi hunisaidia kuona mitazamo tofauti na hunipa mawazo mapya Kupitia kushirikiana, kujifunza si maarifa tu, bali pia study za mawasiliano na ushirikiano. Kwa hiyo, napenda kujifunza mambo mapya, kusikiliza, kusoma, kufanya kushirikiana na wengine. Kujifunza kumegeuka kwa sehemu ya maisha yangu kwa sababu naamini kuwa. Mtu anayejifunza kila siku, huendelea, kukua na kufanikiwa.

Na ya filamu nayoipenda zaidi ni filamu ya kuelimisha na zenye ujumbe wa maisha. Hasa zile zinazohusu familia, urafiki, changamoto za kijami. Filamu za aina hii hunivutia kwa sababu haziishi kuburudisha tu, bali hunifanya nifikirie na kujifunza. Napokuwa nikitazama filamu zenye hadithi ya maisha halisi, hujikuta nikijilinganisha na wahusika. Huona jinsi wanavyokabiliana na matatizo, kufanya maamuzi magumu na kujifunza kutokana na makosa yao. Hii hunisaidia kutafakari maisha yangu mwenyewe na hunipa mtazama mpya za changamoto nazokutana nazo kila siku penda filamu zinazohusu mafanikio baada ya kushinda vikwazo hadi hizo za watu wanaopitia mgumu Lakini hawakatii tamaa hunitia moyo sana zinanikumbusha kuwa maisha si rahisi Lakini kwa juhudi na subira, mafanikio yanawezekana Filamu za aina hii hunipa matumaini na nguvu ya kuendelea mbele ingawa si mara nyingi hutazama pia filamu za vichekesho ili kupumzika akili Kicheko hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na pia kunipa furaha Hata hivyo, hata kwenye vichekesho napenda filamu zenye ujumbe mzuri zishodhalilisha wengeni Kwa ujumla filamu nazoziangalia hupaswa kuwa na madili na mafunzo Sipendi filamu zenye vurugu nyingi au zisizo na mwelekeo kwangu Filamu nzuri ni ile inayonifurahisha kuniguza moyo na kuniacha nikiwa na jambo la kufikiria hata baada ya kumalizika Kwa hiyo nikijibu swali aina gani ya filamu naipenda Nasema napenda filamu zenye ujumbe wa maisha zinazofundisha na zinazohamasisha Filamu kama hizo hunipa burudani yenye maana na kuniongezea hekima katika maisha.

Umeme unapokatika huwa nimechukua muda kwanza kutulia na kubali hali liyopo kukatika kwa umeme ni jambo la kawaida katika maeneo mengi nimejifunza kututumia nimejifunza kutotumia hasira kukubali kutumia hekima badala ya kulalamika kutafuta njia mbadala za kuendeleza shughuli zangu Kwanza kabisa nahakikisha salamu kuangalia kama kuna mishumaa, tochi, au taa ya dharura ili kupata mwanga wa kutosha Hii hunisaidia kuepuka ajali hasa wakati wa usiku Pia huzima vifaa vya umeme ili kuzuia uharibifu pindi umeme unaporudi ghafla Baada ya hapo, hutumia muda huo kufanya mambo ambayo hayahitaji umeme Mara nyingi kusoma vitabu, kuandika au huzungumza na wanafamilia kukatika kwa umeme pia hunipa fursa ya kuungana na watu walioko karibu nami jambo ambalo mara nyingi husahaulika wakati umeme upo ukiwa katika kwa umeme, unatokea mchana wakati mwingine, hutoka nje kupata hewa safi na kufanya kazi ndogo ndogo kama kusafisha mazingira au kupumzika. Wakati huo, hunifanya nifikirie na kupanga mipango yangu ya siku zijazo bila usumbufu wa vifaa vya kielektroniki. Zaidi ya hayo, nimejifunza kujiandaa mapema, wanahikisha vifaa vya dharura vipo tayari, simu ina chaji ya kutosha, hi hunisaidia kuendelea na kwa mawasiliano muhimu hata bila umeme. Kwa hiyo niwapo katika umeme sioni kama ni tatizo kubwa bali kama fursa ya kufanya mambo tofauti kukatika kwa umeme hunikumbusha kuwa maisha yanaeza kuendelea hata bila teknolojia kwamba wakati mwingine tulivu huja pale umeme unapozimika.

Kushiriki katika jamii ni jukumu muhimu kwa kila mwanajamii. Mimi hushiriki katika jamii yangu kwanjia mbali mbali kwa lengo la kuimaarisha mshikamano, kusaidia, kuleta maendeleo ya pamoja, na amini jamii mara hudengwa na hushiriki wa kila mdu, bali ujali umri au nafasi alionayo. Kwanza, inashiriki kwa kushirikiana na wana jamii wenzangu katika shuguli za kijamii. Hii ni pamoja na usafi ya mazingira, Tano ya kijiji au mtaa nashuguliza kujitolea kama kusaidia waze na wagonjwa pita shugli hizi, tunajifunza kushirikiana na kutatua changa moto zinazo tukabili kwa moja Pili, ninajitahidi kwa mpano mzuri katika jamii naheshimu sheria na taratibu zilizopo na kujitahidi kuhishi kwa amani na majirani na amini tabia njema ya mtu mmoja inaiza kuhamasisha wengine na hivyo kujenga jamii ya nyamaelewano Zaidi ya hayo na shiriki kwa kutoa mawazo ushauri wakati wa majadiliano ya kijamii Napopata nafasi kuzungumza hutoa maoni yangu kwa heshima ikilenga maslahi ya wote Atakama maoni yangu ya kubaliwi kila mara ushiriki kwa nianjema ya kuona jamii na songambele na shiriki pia kwa kuasaidia vijana na watoto jwa kuwahimizo kusoma kwenye kazi kwa bidi kuepuka tabia hatarishi kushirikiana na vijana unipa matumaini ya kuwana kizazi chenye maadili na malengo mema. Kwa hiyo, nina shiriki katika jami yangu kwa kujitolea shirikiana kuheshimu wengine na kuchangia mawazo yangu. Ushiriki wangu hunifanya nijisikia kuwa sehemu ya jaami na hunikumbusha kuwa. Mendeleo ya kweli uanza pali tunapo shirikiana.

Mikutano ni sehemu muhimu ya maisha ya kazi na jamii, lakini si mikutano yote hunifuraisha. Nina mikutano ninayopenda zaidi ni mikutano yenye malengo wazi, mipangilio mzuri na inayotoa nafasi kwa kila mshiriki, mshiriki mawazo yake. Mikutano ya aina hii unifanya nijisikie kuwa sehemu ya mchakato na unisaidia pia kutumia muda wangu kwa manufaa. Kwanza, penda mikutano iliyoandaliwa vizuri. Mikutano yenye ajenda wazi, unisaidia kuelewa madhumuni yake kabla hata ya kuanza. Napojua tunajadili nini na tunatarajia kupikia nini, kuchangia mawazo yangu kwa umakini na bila kupoteza muda. mKutano isiyo na mwelekeo mara nyingi uonekana kuwa ndefu na kuchosha. Pili, napenda mikutano inayoheshimu muda wa wa shiriki. Mkutano unaoanza na kumalizika kwa wakati hunionyesha kuwa. Waandaaji wanadhamini muda wa watu. Hii huongeza nidhamu na ufanya maamuzi ya fikiwe kwa haraka na kwa ubinaf. Zaidi ya hayo, napenda mikutano inayohamasisha ushiriki. Napopata fursa ya kutoa maoni kuuliza maswali au kusikiliza mitazamo tufauti ujifunza mengi. Mikutano ambayo mtu mmoja tu ndi ye anayezungumza uPunguza ari na huzuia mawazo mapya kujitokeza pendelea pia mikutano yenye ma zingira yaheshima na utulivu Hapapa napokua na maoni tofauti penda majadiliano ya pinyu ya fanyike kwa staha bila jazba alawama Mikutano ya namna hii ujenga mashikamano kuimarisha mawasiliano kati washiriki Kwa hio, kujibu swali napenda mikutano ya aina gani Nasema, napenda mikutano yenye malengo wazi, inayoheshimu muda na inayowapa wa shiriki na fasi ya kushiriki kamileo. miKutano kama hiyo, unifanya ninjisikie wa kuthaminiwa na unisaidia kuchangia maendeleo kwa ufanisi.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari, na tukio hilo limebaki moyoni mwangu hadi leo. Mara ya kwanza nilipoiona bahari, nilishangazwa sana na ukubwa wake. Maji yalionikana hayana mwisho ya kita nuka mpaka macho ya napochoka kutazama. Sauti ya mawimbe yakigongo ufuku ilimipa hisia utulivu na mshangao kwa wakati mmoja. Ilifika baharini nikiwa na familia yangu wakati wa likizo. Nilipofika ufukweni, pepo mwanana wa bahari ulipulizwa kwa upole na harufu ya chumvi pia ikajaa hewani. Nliivua viatu na kutembea juu ya mchanga laini nikihisi majibaridi ya kiguza miguu yangu. Ilikuwa hisia mpya kabisa ambayo sikuwai kuipata kabla. Tulikaa ufukweni kwa muda tukitazama mawimbi ya kija na kuondoka bila kuchoka. Nilijifunza kuwa bahari na nguvu kubwa lakini pia inautulivu wa ajabu. Ilionekana kama inasimulia hadithi za muda mrefu kuhusu safari, samaki na maisha watu wanaoishi karibu nayo. Ilinifundisha pia muhimu wa kuheshimu mazingira niliona jinsi watu walivyo takiwa kuitunza ili iendelee kuwa chanzo cha uhai na uzuri Tuliambiwa kutotupa taka ovyo na kulinda viombi wa bahari hilo lilinifanya nione bahari situ mahali pa starehe bali ni hazina ya asili tuliporudi nyumbani kumbukumbu ya bahari iliendelea kunisindikiza Kila ninapo kumbuka mawimbi ya upepo na bahari huisi amani moyoni ndio maana nikijibu swali Je, umewahi kuona bahari na sema ndiyo, nliikuwa moja uzoefu mzuri zaidi maisha ni mwangu.

Ndiyo ninavaa saa, na kwangu mimi, saa si pambutu, bali ni kifaa muhimu katika maisha ya kila siku. Kuvaa saa hunisaidia kuthamini muda, na kupanga shughuli zangu kwa ufanisi kila napoitazama saa mkononi mwangu. Kumbuka kuwa, muda ni kitu cha thamani, kisichorudi tena. Nilianza kuvaa saa nikiwa bado kijana. Mwanzoni, nilivaa kwa sababu ya muonekano wake mzuri. Ilionekana kunipa mtindo fulani, na kunifanya nijisikie nimepangika. Hata hivyo, kadri muda ulivyopita niligundua kuwa, saa ina faida kubwa zaidi ya urembo. Kuanzia hapo, saa ilikuwa rafiki yangu wa karibu. Hunisaidia kuwahi kazini kufika kwenye mkutano kwa wakati na kupanga ratiba ya siku yangu nilipokuwa na majukumu mengi. Saa hunikimbusha lini ni wakati wa kufanya kazi na lini ni wakati wa kupumzika. Hii hunisaidia kwa nidhamu na kuepuka kuchelewesha mambo. Zaidi ya hayo, kwa saa hunijengea tabia ya kuheshimu wengine napowahi kwenye miadi huonyesha kuwa kuthamini kuwa muda wavwatu wengine. Hii hunijengea heshima na uaminifu katika mahusiano yangu na kazi na kijamii. Saa pia hunikumbusha uwiano wa maisha na wakati wa kufanya kazi katika familia na wakati wa kupumzika. Kila ninapopanga muda wangu vizuri kuishi maisha yangu, mambo yako katika mpangilio mzuri na nina amani ya moyo. Kwa hiyo, kujibu swali, je, unavaa saa, nasema ndio, naivaa kwa sababu, hunisaidia kuthamini muda, kupanga maisha yangu, na kuwa mtu mwenye nidhamu, saa ndogo mkononi mwangu imekuwa alama ya uwajibikaji na heshima kwa muda, zawadi kubwa katika maisha ya kila siku.